Desturi ambayo inapaswa kuendelea ni watu kusaidia wengine. Ni desturi ambayo watu wameishikilia kutoka jadi na nzuri watu wanapo saidiana. Sababu kila mmoja anaweza kuwa na tatizo kwa wakati fulani kwa hiyo inapaswa kuendelea.

Katika kiswaili, mtu ninaweza akaomba jambo na kwa sababu unajambo la kufanyia hilo kitu ama kuna kazi ambayo unatarajia kuifanyia, unaweza kumkataza mtu kitu bila kumakera kwa kumwelezea vizuri jinsi unavyo taka kutumia.

Neno basi ni neno ambalo ni la kiswahili na inatumika sana wakati ambapo mtu anapozungumza kama vile mtu anaweza kumalizia katika maneno na inaweza kutumika kusisitiza.

Jinsi ambavo ninatumia pesa zangu za kwanza kupata. Nilitumia kununua vitu ambavo nilhitaji wakati huo siwezi kukumbuka sana vitu ambavo nilikumbuka ila ninakumbuka ya kwamba nilitumia hiyo pesa vizuri.

Kusafisha vifaa vyangu, mimi ninasafisha mara kadhaa kama vile. Kuchukua inategemea na jinsi ambavo ninasafisha kama vile, iwapo ni vyombo vya kukulia ni baada tu ya kula chakula.

Kipawa ambacho nikonacho ni kipawa cha uchoraji Ninapenda sana kuchora, hasa, milima, mabonde, watu, magari, na vitu vingine vingi sana Ninapenda kuchoraji kwa sababu, inanipa confidence.

Kazi ambayo ninaitamani ama niliyoitamani nikiwa mdogo ni kuwa mhandisi nilipenda sana kazi ya uhandisi nikiwa mtoto mdogo na ni kitu ambacho kimeni sukuma adi nikafanya hiyo course.

Kama ningepata wiki moja ya kuzunguka nje bila malipo. Ningeenda kama Mombasani na ningependa kwenda mahali mbalimbali kama vile mlima Kenya kutazama tu.

Utaratibu wangu wa kahawa ni rahisi mno. Ninapenda kunywa kahawa wakati ambapo nimeamka kutoka usingizi asubuhi. Na ninapenda sana kunywa kahawa mara nyingi. Asubuhi, nachemsha maji naweka kahawa namna. Hivo.

Siku ya kawaida ilio geuka kuwa maalum bila kutarajia ni siku ambayo nilipenda sana Wakati mmoja nilikuwa na nafanya jambo fulani ambalo lilinipa kutafakari sana.

Matukio ya kimataifa, mimi napenda sana kuifwata kwa sababu inanisaidia kufanya kazi hiyo kwa urahisi mno na ninapenda kufuatilia mara kwa mara, ninapendelea kazi hiyo kwa sababu ni nzuri.